Ninaweza kuboresha mchakato wa kazi kwa njia nyingi kama mwenarika Kwanza kabisa, ninaweka malengo yaliyo wazi ili nijue ninachotaka kufanikisha kabla ya kazi Hii hunisaidia kufanya kazi kwa mwelekeo sahihi bila kuchanganyikiwa Pili, napanga muda wangu vizuri kwa kugawa kazi kulingana na umuhimo wake Hivyo kazi muhimu hufanywa kwanza Tatu, ninahakikisha ninafuata hatua zote za kazi kwa utaratibu ili kuepuka kurudia makosa au kupoteza muda Nne, ninatumia vifaa na rasimali zinazofaa kama vitabu, zana au teknolojia ili kurahisisha kazi na kuifanya iwe bora zaidi. Pia najifunza kutokana na makosa yangu ili kuyarekebisha badala ya kukata tamaa Zaidi ya hayo nashirikiana na wengine kwa kuuliza maswali na kushirikiana kimawazo jambo hili linanisaidia kupata njia bora ya kufanya kazi.

Ndiyo, napenda sana asali. Asali inaladha tamu ya asili ambayo inanifurahisha kuliko sukari ya kawaida. Kila ninapotumia asali, nahisi inanipa nguvu na hunisaidia kuendelea na shuglizangu za kila siku bila kuchoka haraka. Pia, napenda asali kwa sababu ni chakula cha asili ambacho hakina kemikali nyingi. Zaidi ya hayo, asali inamanufahamengi kiafya, hutumika kama dawa ya asili ya kutibu kikohozi, maumivu ya koo na mapua. Asa inapochanganywa na maji ya vuguvugu au tangawizi. Asali pia husaidia katika mmenyenyo wachakula na kuimarisha kinga ya mwili. Nyumbani, inatumika kupaka kwenye majeraha madogo ili kusaidia kupona haraka. Asali pia upakwa kwa mkate ilikuongeza latha kwa ujumla napenda asali kwa sababu ni tamu yenye afya na inaweza kutumika kwanjia mbali mbali katika maisha ya kila siku.

Ndiyo Naweza kuishi siku moja bila teknolojia engawa inaweza kuwa na changamoto nyingi bila teknolojia kama simu, runinga au interneti Ningelazimika kubadilisha ratiba yangu ya kila siku Nigefanya shuguli za kawaida kama kusoma vitabu, kuandika, kufanya kazi za nyumbani au kuzungumuza ana kwa ana na familia na marafiki kuishi bila teknolojia kwa siku moja kuyekona faida pia, nigepata mda wakupomzisha akili, kupunguza msongo mawazo na kuzingatia mazingira yanayonizunguka. Pia, nigejifunza kutumia ubunifu wango zaidi na kuthamini mawasiliano ya moja kwa moja. Hata hivo ningekosa urahisi wakupata tarifa kwa haraka na kuwasiliana kwa umbali kwa ujumla Ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia na pia kunaweza kuana uzoefu mzuri wakujifunza mengi kutokana na ukosefu wa teknolojia kama vile ubunifu ni miko.